Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi napumzika kidogo ili kurudisha nguvu. Naweza, kunywa maji au chai, kutembea kwa dakika chache, kuangalia ujumbe muhimu au kusoma kitu kifupi, kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo, pia kuongea kwa ufupi na wenzangu kazini.